Mimi ujiwazilisha na shuguli kama file kupumzika nyumbani baada ya shuguli za wiki mzima kujisomea ukifanya kazi za masomo, hasa kujiandaa kwa wiki inaofuata kutumia simu au internet kuangalia habari, mitandao kijamii au video za burudani kusikiliza mziki au kutazama filamu kwa ajili ya burudani kukutana na marafike au familia ikiwa kuna nafasi na pia kushugulika na kazi ndogo za nyumbani kama kupanga chumba au kusaidia kazi za nyumbani.

Ninapotaka kustare uwa nafanya mambo raisi kama haya Jambo la kwanza kusikiliza mziki laini ilikutuliza mawazo kutazama filamu au video za burudani kupumzika nyumbani au kulala kidogo kutumia simu au internet kuwasiliana na marafiki au kuangalia vitu vinavyo nifuraisha Wakati mwingine kutembea kidogo u kukaa kimia ni kitafakari.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia mtu alie kuwa na shida. Siku moja nilimsaidia rafiki yangu katika masomo kwa kumwelezea mambo aliokua ajayaelewa. Nilifanya hivyo kwa moyo ya kujitolea bila kutarajia malipo yoyote. Kitendo hicho kilifanya nijisikie vizuri kwa sababu niliona mtu mwingine akifanikiwa kwa msaada wangu.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta ni haraka, raisi, kuhariri na unisaidia kuifadhi kazi vizuri. Pia ni raisi kutumika kwa masomo na kazi mbalimbali. Hata hivo, wakati mwingine kuandika kwa mkono ni vizuri, hasa kwa kuchukua kumbukumbo kujifunza mambo mapia.

Mazingira ya kazi, uwa mazuri endapo kuna mambo ya fuatayo. Jambo la kwanza, usafi na mpangilio. Ofisi ya ula kazi, dikiwa usafi na limepangwa vizuri, lina saidia watu kufanya kazi kwa uraisi. Jambo la pili, usiano mzuri. Afanyi kazi kuzungumza na heshima, kushirikiana na kusaidiana. Jambo la tatu, salama. Kwa kikisha akuna atari zinazoweza kuumiza mtu au mali Jambo la nne vifaa na rasili mali kuwa na vifaa vya kutosha na rasili mali zinazowe itajika kufanya kazi vizuri Jambo la tano motisha na utambuzi kupewa pongezi au motisha wakati mtu anafanya kazi vizuri uongeza morali Jambo la sita mazingira rafiki ya kisaikolojia kuwa na ewa safi, mwanga mzuri na sauti zisizo za kelele nyingi ufanya mtu ajisikie vizuri.

Ujuzi ningependa kujifunza ni programu au teknolojia ya kisasa, asa ujasiri amali wakidigitali na usanifu wa mtandao. Ujuzi unaniwezesha kutengeneza programu utovutizi na zosaidia watu, kujiendeleza kitaaluma na kupata ajira au miradi, na pia kuwa bora katika kutumia teknolojia na kufanikisha kazi za kila siku.

Napenda sanaa ya uchoraji na picha sanaa hii hunifurahisha kwa sababu Huuniwezesha kuonyeshe hisia zangu na mawazo kwa njia ya rangi na michoro kufanya nijisikie utulivu na furaha nikiwa na burudani Ninaweza kujifunza na kuboresha ujuzi wangu Kila ninapochora au kuangalia kazi za wasanii wengine.

Kwa kawaida sipendi kuzungumza kuhusu siasa Nina hisi siasa mara nyingi huleta mabishano na tofauti za maoni Hivyo napendelea kuzungumza mada zinazo jenga amani maelewano na maendeleo Hata hivyo nikiwa katika mazingira ya heshima na maarifa naweza kusikiliza au kujifunza kidogo.

Ninaposhughulikia makosa kazini mimi hufanya hivi kutulia na kutathmini Kwanza nakaa kimya ili kuelewa ni makosa gani yaliyotokea Kukiri au kubaini kosa Ikiwa ni kosa langu nakiri na kuchukua hatua za kusahihisha kutatua kosa kufanya juhudi kurekebisha tatizo haraka iwezekanavyo kujifunza kutokana na kosa kuhakikisha kosa halirudiwi tena kwa kujifunza na kuboresha njia za kazi Kuwashirikisha wenzangu kama kuna mtu mwingine aliyehusika kushirikiana kwa amani ili kupata suluhisho.